Sisi, kama wa Afrika wa Kenya, tunazo chakula zetu za huku za kitamaduni. Chakula kama vile samaki, ugali, chakula kama vile matoke, chakula kama vile sukumawiki, chakula kama vile mchicha, chakula kama vile ingine tunaita githeyri ambayo ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe. Kuna chakula kama vile pilau. Hivo ni vyakula vya asili ambazo tumekuwa nazo hapa nchini kwetu. Na ni vyakula ambavyo makabila, tofauti, tofauti, yanafurahia na nzuri kwa huu. Pengine ni zile zimepitishwa tangu jadi na wazee kwa hivyo ni machakula ambayo watu wamezoea kuzila. Miaka inavyoenda, tumeona vyakula vingi sana vinatoka nchi za kigeni, vyakula vya aina mbali mbali. Kama vile chakula ambao wanaita pizza, hii pizza ni chakula ambayo tumekuja kujionea, sii chakula ambacho kimekuwa tunaikuza huku kwetu. Chakula kama vile hot dog, hiyo haijakuwa ni chakula hetu. Chakula kama vile makoroni, ni chakula ambayo naona sana sana ni watu wa Asia wanapenda makoroni au wa Italiano. Hizo ni chakula ambazo kwangu naeza sema ni chakula zimetoka nchi za nje. Sio chakula zetu za kiasili za hapa. Kwa hivyo machakula ambayo mimi nimezijaribu za nje. Ni kama vile chakula hiyo ambayo naita makoroni. Najua ni chakula cha nchi ya kigeni hasa wa italiano wanaipenda sana na pia wa asia wanaipenda sana. Sio mbaya vile, lakini nikilinganisha na chakula chetu hapa, siwezi kuila kama vile nakula ugali, ama kama sima, ama kama vile nakula mchele, ni chakula ambacho naeza kula tu kwa siku chache tu. Chakula kingine ambacho ni cha kigeni ni Anjera. Anjera ni chakula ambayo inatoka sehemu ya Ethiopia na ni chakula ambayo wa Ethiopia ni chakula chao cha kitaifa. Niliwai kuionja na kujaribu lakini nilihisi kana kwamba ikona uchungu ni aina ya mkate ambayo inakuwa imegandishwa kisha inapikwa alafu inakuliwa na kitoweo. Niliuwonja lakini kidogo siku furahi pengine niki jifunza zaidi kuila nitapendelea. Kwa hivyo hayo tu ni baadhi mambo kama vile wanaita aje hizi mahot dog hizo sio chakula ambazo zimekuwa zetu za kimsingi. Na pizza Pizza ni chakula ambazo zilitoka tu pande za uingereza hizo ni baadhi ya chakula ambayo ni za kigeni ambayo nimewai ku jaribu kuzila.

Kila siku, ninapoenda katika shughuli zangu za hapa na kule huwa ninaweza kutumia zile matatu au public transport. Naweza kutumia magari kama matatu, iweze kunipeleka sehemu tafauti, tafauti, mahali naenda. Au pia nashukuru Mungu nimejaliwa kuwe na gari yangu ambayo naitumia kuenda sehemu tafauti tafauti katika shughuli zangu za kila siku. Hasa kabisa, mambo ya matatu sio mbaya, lakini huwa naona ni afadhali kutumia gari langu ambaye ni gari ndogo tu ya march huwa haitumii petroli nyingi, kwa hivyo inanikimu kabisa kuweza kuenda sehemu yoyote ambayo nataka. So kwa hiyo watumia njia gani ya kusafiri mimi kila siku uwa natumia gari langu ambaye ni personal la Nissan March. Naipenda kwa sababu naeza kwenda wakati wowote na umekuwa ni wamsaada wangu kubwa saidi.

Mawasiliano siku hizi yamekuwa ni rahisi sana. Kuna kuwasiliana kupitia simu ambaye unampigia mwenzako anaipokea sehemu hio nyingine. Kwa kawaida mnaweza kusikizana lakini hamuonani. Kisha kuna mawasiliano kupitia email au barua pepe. Ambayo pia munaweza wasiliana katika ujumbe zenyu, inafika sasa hivo na hamuonani vile. Umuhimu wa video ni kwamba mnaweza kuwasiliana mkionana na pia kuona halisi mahali mtu apo na anafanya nini. Siku hizi katika mambo ya teknolojia tumebahatika kwamba unaweza tumia video kwa mawasiliano hata mtu akiwa sehemu ya mbali sana. Kwa mfano kama vile kuongelesha mtu ambaye au uwasiliane na mtu ambaye ako nchi ya Marekani na mimi niko hapa Kenya. Au mtu ambaye ako nchi ya India na mimi niko hapa Kenya au mtu ambaye ako nchi Australia na mimi niko hapa Kenya. Teknolojia imerahisisha mambo ikafanya mambo ya mawasiliano kuwa rahisi sana. Kitambo ilikuwa mtu wa familia akisafiri akienda ngambo. Pengine aweze kutuma picha ndio muweze mkamuona. Lakini siku hizi ni rahisi sana, ukimtafuta wakati wowote unaweza kutumia mawasiliano ya video. Kunazo video ya aina mbali mbali kama vile zoom Zoom ama meet za google ambazo unaweza tumia kuwasiliana na kuweza kuonana. Pia katika whatsapp au hata katika mawasiliano kupitia mtandao wa nyingine kama vile tiktok, kama vile facebook. Wote wanazo live ambazo unaweza ingia na kuwasiliana na wengine. Kwa hivo imekua ni rahisi sana kutumia video, kuweza kuwasilisha mawasiliano kwa mtu au kwa watu wengine. Kwa hivyo, kusema kwangu, kama vile naweza tumia video kwa mawasiliano, nasema ndio, natumia video kwa mawasiliano. Kwa mawasiliano, iwe ni kwa WhatsApp, iwe ni kwa Zoom, zote ni kulingana na mkutano vile utakuwa au mawasiliano ni wa aina gani. Kama ni baina ya watu wawili, wakati mwingine natumia video ya WhatsApp, kama WhatsApp ama ya Messenger ama ya Facebook. Kama ni mwasiliano ya kikazini wakati mwingine tunatumia Zoomlink au tunatumia Teams au tunatumia inaitwo aje Google Meet kuweza kuwasiliana kupitia video na ni nzuri sana.

Watoto ni wazuri sana. Na watoto wanapenda kucheza. Wanacheza michezu aina mingi tofauti. Zingine ambazo zinafurahisha zingine ambazo hazieleweki na zingine ambazo pia ni za kuleta hatari kwa sababu watoto ni watu ambao wamezaliwa wabunifu wanapenda kujaribu hili na lile. Watoto hupenda mchezo na ni vizuri vile wanapenda kucheza kwa sababu inasaidia miili yao kukua vizuri sana. Kwa hasa wakicheza michezo ambayo inawakuza na kuwapasha misuli inawasaidia kuweza kushika vitu. Pia inawasaidia kuwa creative au innovative wa mbunifu. Na pia inawasaidia kuweza kujua kuishi na watoto wengine au kuwa social, kwa hivyo mchezo ni mzuri sana kwa watoto na ina manufaa mingi sana. Wakicheza ni vizuri lakini hata ni ingawaje napenda watoto. Michezo yao mara mingi huwa siioni kama vile napenda. Kwa sababu wakati mwingine ni ya kukimbia na sina ile nguvu ya kubishana na wao kama kwa sababu wale wana speed. Na wako na nguvu nyingi energy ya kucheza michezo mingi. Kwa hivyo huwa napenda kutazama wakicheza watoto. Lakini mimi sio sana huwa nacheza nao. Michezo ninapenda tu kuwatazama wakicheza. Michezo ni kidogo sana ambaye naeza kucheza na wao hiyo ni mahali ambayo naitajika kuimarika.

Teknolojia imesaidia sana katika ufumbuzi wa mambo mingi sana. Baadhi yao ni kama vile hizi teknolojia za sauti. Kunazo aina tofauti tofauti na zinatumika kwa sababu ya mambo tofauti. Kama vile kazi hii ambayo naifanya inaitaji mimi kuzungumuza wa sauti ambayo itaweza kusikika iweze kurekodiwa. Teknolojia itabidi kutumika sababu kama sio hivo hata kazi hii singeweza kuifanya. Kwa hivo nitasema ndiyo mimi ninatumia teknolojia ya sauti. Hii teknolojia nayotumia sauti ndiyo ile inayonisaidia hata katika hili kazi ambalo naweza kuzungumza na kurekodi ili hiweze kuwafikia kwa hivo ndiyo natumia.

Mvua, ni msimu mzuri sana. Wakati wa mvua, unaleta mambo, unabadilisha mambo. Hasa kwa watu ambao ni wakulima. Mimi binafsi, wakati nasikia sauti ya mvua, nahisi furaha. Kama vile mwezi huu wa januali, umekua ni wa jua kali sana. Mimea, imeaza kukauka. Unaona ukiangalia katika zile mimea unaona tu vile zinaitaji maaji. Na kwa sababu joto ni jingi ata ukiwekea mvu ukimwagilia maji unapata mmea bado hautosheki. Sababu ujua uko kali sana. Kwa hivyo mimi nikiskia mvua umenyesha. Sauti tu ya mvua nafraia. Sababu italeta uhai, italeta hali ya anga kupoa na ile freshness kuwa pia, sio tu kusikia sauti ya mvua, handi kusikia ile harufu ya mchanga wakati mvua inanyesha. Inaleta harufu, inaleta hisia nzuri sana. Mvua ubadilisha mipango yangu. Kwa sababu kama vile saizi, nilithema kulikuwa na mujua. Imekua ni wakati ambao nakausha mahindi ambayo yalivunwa kitambo. Lakini sasa wakati mvua utanyesha inabidi ni mambo ya kupanda. Kutayarisha vile mbegu zitapandwa na kuakikisha kwamba zimepandwa vizuri kabisa. Ninakumbuka kuna wakati kulikua na jua kali sana. Na huku kwetu uwa tunatarajia tuwe tunapewa maji na munispa yetu. Lakini tulikua na ukosefu wa maji zaidi. Na ikawa tunaenda kununua maji mbali. Lakini kuna siku nakumbuka mvuwa ilinyesha wakati huo ambapo tulikuwa hatuna maji kwa wiki mbili. Ikawa ni furaha zaidi kwa sababu, tuliweza kuchota maji katika mitungi yote ambayo tulikuwa nayo. Ilitusaidia sana ili tusiweze kwenda kule nje kuchununua maji na kuchota maji mbali kwa majirani. Ilikuwa ni siku ya furaha sana. Ninapenda mvua. Wakati wowote wa mvua uko, bora uwe ni mvua ambao si ule wa kuaribu. Ninaumbenda sana kwa sababu inafanya vyakula vinakuwa vingi. Pia ninapenda kushiriki. Mambo ya kupanda. Mbegu aina tafauti tafauti. Kwa sababu ninajua nitaziona zikiwa sababu ya mvua. Hizo ndio baadhi ya mambo ambayo hua nafanya. Wakati wa siku za mvua hizo ndio shuguli zangu. Kuangalia shamba, kupanda na pia kutoa magugu, shambani.

Mimi kwa maumbile yangu ni mtu ambaye ninapenda kuishi kwa jamii na kutenda mema kwa jamii yangu. Na sio jamii yangu pikee yangu, bali jamii yangu ya kiasili na sehemu ambayo nakaa, huwa napenda kuwe na mabadiliko mazuri. Kwa hivo, katika tabia zangu nyingi, huwa napenda kutenda vitendo vyema kusudi watu ambao naishi karibu nao au ambao napatana nao. Wahisi kwamba kuna watu wema na kuna watu kuaminika hizi nyakati. Siku hizi imekua ni ngumu sana kupata watu ambao wanatenda matendo mema bila matarajio nyumae. Mimi katika maisha yangu niliamua kuwa mtu wa kutenda wema hata kama sitakumbukwa kwa yale ambayo nimetenda. Kwa hivyo nimetenda mambo mengi. Katika jamii yetu nimewasaidia mandugu zangu kwa mambo tofauti tofauti. Katika community pia nimeweza sana kuwasaidia wale ambao ni wanapitia mashida mbali mbali. Wale ambao walienda gerezani na watoto wao nimewashugulikia. Kwa hivyo hayo ni matendo mema. Lakini lile ambalo naona kama sita sahau ambacho ni jambo njema. Ilikuwa ni kumusaidia mtoto ambayo mama yake alikuwa anaenda kazi za kutafuta wateja, yaani za umalaya. Na huyu mama alimwacha yule mtoto hali aweze kuteseka. Alikuwa ni mtoto mtoto ambaye amezaliwa na hakuwa ananyonya. Wala yule mama hakuwa anamwachia chakula mfanyikazi ambaye alikuwa akimwangalia. Kwa hivo yule mtoto alikuwa analia. Na yule mfanyikazi akawa anakuja kwangu kutafuta msaada ili mtoto asife kwa mikono yake. Kwa hivo, ilinibidi yule mama wakati anapotea kama vile wiki mbili, tatu, anangojea kusikia mtoto waki alikufa. Mfanyikazi wake alikuwa ananiletea yule mtoto na mimi nikawa namnyonyesha titi langu kwa sababu sikuwa na fedha. Na wakati ule nilikuwa na mtoto wangu pia, so nilikuwa ninanyonyesha wangu na ninanyonyesha yule mtoto wa yule kahaba. Pia uji kidogo ambaye nikuwa napika, nikuwa nagawana, nikuwa nampa yule msichana ampatie mtoto na pia nampatia mtoto wangu. Na huyu mtoto, mungu alimsaidia na hakukufa, aliendelea kuwa msichana mkubwa, na mara ya mwisho nilimuona alikuwa naenda kusoma shule ya sekondari. Nilihisi vizuri sana kwa sababu hiyo maisha ingekuwa ilipotea hiyo wakati wa kitambo. Kwa hivyo hiyo ni jambo njema ambayo kila wakati ama wakati wote nimekumbuka hunanipa motisha wa kuwatendea wengine wema na kuona kwamba wanaendelea na maisha yao.

Kuwa na msisimko wa furaha ni kwa mtu yoyote ni jambo muhimu sana na ni mzuri. Sababu kuna mambo mengi ya kuvunja roho ya kimaisha. Lakini wakati umebahatika kwamba uko na furaha ni kitu kizuri sana. Wakati nakua na furaha mimi napenda sana. Kueka nyimbo za sifa na nyimbo za kuabudu. Nikifanya shughuli zangu hapa na pale. Ni siku ambayo inaashiria tu roho wa shukrani, furaha, amani na zaidi ya yote. Nikiimba zile nyimbo kama ni za kudansi na dansi kama ni yao kucheza. Kama ni zile za kuabudu naabudu. Nikiendelea na kazi zangu za mikono tu. Kuanzia za asubuhi hadi jioni inakua tu ni siku ambayo inaleta dhana ama hisia ya kushukuru, ya kuabudu, ya kufurahia, ya kutulia nikiwa pale nyumbani katika majukumu yangu ya kila siku kama ni kazi ya kuosha nyumba au viombo au vyovyote vile ambayo nitakuwa nafanya kulingana na siku.

Biashara ni mzuri sana, kwa sababu, biashara ni mzuri, na pia wakati mwingine biashara ni mbaya. Uzuri, ubaya wa biashara ni ile, unahitaji roho wa kuvumilia, unahitaji kuwa na kapito au fedha za kuanzia biashara, unahitaji kuwa na roho kujituma kabisa katika biashara. Pia, biashara ni mzuri, kwa sababu, wakati unaeza kujifanyia biashara, utakuta kwamba, unaweza pata pesa zako, kwa hivyo unajiajiri, sio kwamba ati unaajiriwa, pesa ni zako, faida ni zako, kwa hivyo, hiyo tu pekee yake inakupatia motisha ya kujituma zaidi. Kufikiria kuanzisha biashara ni jambo ambalo nimefikiria na ni jambo ambalo ata jana nilikuwa nazungumza na mtu ambaye huwa anafanya biashara ya ya kusupply mchele ambao ni mchele wa huku kwetu watu wa Kenya wana upenda sana. Jana tu nilikuwa nazungumza na huyo mtu nikimwelezea ya kwamba ningetamani niwe supplier wake niweze ata mimi kupata pesa. Ikiwa nauza zile biashara maana yeye huzitoa kule ambao kwa store ama warehouses na kuzileta huku mashinani. Sasa ningependa mimi niweze kufanya hio biashara nikiwa huku mashinani yeye akiwa. Nazitumana zije huku, kwa hivyo, nimewahi fikiria, nimewahi jaribu. Biashara zingine zingine zikaanguka na hata sasa bado nafikiria. Ni gani itakua bora kati ya nyengine kwa sababu tayari niko kwenye wazo langu, mawazo yangu.

Kazi yangu nilisema ni kazi ya content creation yaani kutoa huwa ninabuni content au maambo ya ambayo yanazungumziwa kijamii na huwa nafanya hayo katika platform ya TikTok. Kisa na maana ni kuweza kuwasaidia watu waweze kujikimu kimaisha wasife moyo kupitia podcast yangu. Kwa hivo ina nini inanisaidia sana kwa kuwa na malengo makubwa. Lengo langu kubwa. Ni kwanza ile kazi yangu Content zangu ziweze kupendwa na mamilioni ya watu kutoka inchi za mbali. Kwa sababu ni content ambayo ni muhimu sana ni muhimu kwa sababu ni ya kuwapa moyo wenzangu na pia ni muhimu kwa sababu inawasaidia watu ku kujikuza. Na wasiwe watu wa kufa moyo au kukiria kutendo jambo kama vile kujiua. Waweze kuamka na kujizatiti katika maisha, wajikimu na waendelee na maisha. Kwa hivyo lengolangu kuu ni kwamba ya hiyo contenti yangu, ama shughuli vyangu, vijulikane kila sehemu ya hii dunia, zipendwe na ziwezi kuwasaidia jamii mingi. Siyo tuu hapa kwetu bali kote duniyani kupikia mitandao na mikutano ambayo inaeza jitokeza palembele.